Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ninachopenda zaidi ni chakula cha pilau yaani. Wali ulio pika kwenye nyama, viazi na vitunguu vingi na viungo vingine vya aina mbali mbali. Napenda pilau maana ni chakula kimoja ambacho kimebeba madini mengi. Yaani ina manufaa mengi ya kiafya. Naam kwa hiyo napenda pilau sana. Na pia napenda chakula, napenda chai.

Nyota gani unakutana nazo kazini. Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kama vile migogoro na wafanyakazi wenzangu yani tunakosana hapa na pale mara moja mara mbili hapa na pale. Na pia changamoto la pili ni wakati mwingine ni vigumu sana ku kujieleza yani kueleza ubunifu wako yani jinsi unavyoona maono yako na sio wengi watayaelewa.